Hapana huwa sisomi gazeti. Huwa sisomi gazeti kwa kuwa ninaona kama huwa ni mfu ni mfumo wa mawasiliano ambao unaenda ukipitwa na wakati na ukitolewa na vitu zingine kama vile barua pepe na mitandao ya jamii. Kusoma gazeti ni jambo ambalo linafanya ukue nyuma kwa habari. Kwani hilo gazeti lazima lichapishwe na liwasilishwe katika sehemu mbalimbali za Kenya yani inamaanisha hakuna habari ambayo imefanyika saa hizi. Ni habari zote ni habari eidha za jana ama ni habari ambazo ziko masaa kadhaa nyuma. Pia gazeti ni, pia gazeti kununua ni pesa mingi sana kulingana na, kununua pe, nini, kulingana na mitandao. Mitandao unasoma kila kitu unataka na mingi unasoma bure lakini gazeti kununua ni pesa. Gazeti ni mfumo wa mawasiliano ambao unaenda ukitolewa kwa kuwa hadi wale wanasoma gazeti sio watu wengi sana wenye ni wajane. Ni watu wazee ambao wanaenda waki wanaendelea bado kusoma gazeti. Pia ukiangalia kampuni za gazeti zote zinaendelea tu kudhoofika kwa kuwa watu wengi sana wameacha kufanya hii kitu. Kwa hivyo hapana huwa sisomi gazeti.

Njia ya kwanza ya kujikinga kutokana na jua kali ni kofia. Hii inazuia jua ikuchome kwa macho na pia inazuia jua ikuchome kwa kichwa jambo la pili la kujikinga kutokana na jua kali ni kukaa kwenye kivuli. Lakini hii unapata yakuwa, ukikaa kwa kivuli, huwezi tembea ama huwezi zunguka kwa kuwa kivuli haizunguki. Lakini kama uko mahali tu umetulia, hii ni njia moja ya kujikinga kutokana na jua kali. Jambo la tatu kama unatembea ama kama kuna mahali ungetaka kwenda na kuna jua kali. Jamb la tatu ni kubeba mwavuli. Mwavuli ni moja ya njia abazo ni sawa sana. Kwa kuwa ukiwa na mwavuli unatembea ama unaeza toka kutoka hapa kwenda pale na kwa kuwa jua haitakupiga. Jambl la nne ni kukaa kwa nyumba ama kukaa mahali abako kumezingirwa. Hizo dio zile jia abazo mtu anaezajikinga nazo kutokana na jua kali.